Kwa kawaida naoga mara mbili kwa siku huwa ninaoga asubuhi ili kujitayarisha vizuri kwa shughuli za siku. Nijisikie msafi na kuwa na nguvu ya kuanza kazi au masomo. Kuoga asubuhi hunisaidia pia kuamka haraka na kuongeza kwajiamini. Ninapokutana na watu, jioni au usiku. Kuoga tena ili kuondoa uchovu, jasho na vumbi lililokusanyika, mwilini siku nzima. Kuoga mara ya pili hunisaidia kupumzika, kutuliza mwili na kuandaa akili kwa usingizi mzuri. Hii ni muhimu hasa wakati wa joto kali au baada ya kufanya kazi nzito au mazoezi. Ingawa naoga mara mbili huhakikisha situmii maji ya moto sana ili kulinda ngozi yangu. Kwa ujumla, kuoga mara mbili kwa siku hunisaidia kudumisha usafi, afya na hali nzuri ya mwili na akili.